Jinsi navojistawisha wakati wa likizo, ilikizo lango linapoanza, mimi huweza kujiratibu asubuhi, nikaweze kuamka asubuhi mapema kufanya mazoezi ya hapa na pale hasaa ile mazoezi ya kukimbia katika njia kuhakikisha mfupa yangu iko sambamba kabisa na kuhakikisha pia ubongo wangu upo hali ya juu.

Mchezo ile ambao mi hupenda zaidi au kutazama ni mchezo wa mpira wa miguu au soka. Mi naupenda zaidi huu mchezo na unapata ni mchezo ambao nakumbuka pia nikiutazama huweza kunifurahisha zaidi na kunifanya mimi kuwa mchangamfu zaidi kama nimeona mpira. Mi huwa mchangamfu zaidi na kuwa mwenye furaha.